Kiongozi mzuri, kiongozi mzuri ni yule ambaye anasikiliza kufuatilia. Na anafanya kazi bila kupendelea na ni mwenye anapeana mawaidha na maadili ambayo yanafaa kwa wafanyakazi wake. Na pia ni ule ambaye analeta maendeleo sio tu kula peke yake au kunyanyasa watu wengi.

Maramingi naketi kwenye kivuli na kuwakikisha kwamba mali nilipo kumetulia natumia AC ili kupunguza hali ya joto na pia nakikisha kwamba nakunywa maji mingi kwa wingi kwa sababu jua jingi ninafanya upoteze maji mwilini nakisha kwa niko na maji ili kujikinga sana.

Wakati wa likizo, mimi huenda kutembelea jamii yangu ambao wanaishi mbali, ili tukaeze kukutana, tujuliane hali, kwa sababu hatujakaa kwa muda, hatujaonana kwa muda, siku mingi. Mi huenda kuwatembelea au nitembelee pia niende katika mbuga za nyama pori, kuona wanyama na kujivinjari na marafiki zangu.

Napenda kusimamia watu kwa sababu au kazi kwa sababu mimi ni kiongozi, niko na maadili ya iyo uongozi. Kwa sababu unapoona watu wanaposimamiwa naleta ile usawa, naleta ule umoja. Nahakikisha kwamba kama kuna shida natatua katika hali iliyo nzuri. Hali isiyokuwa na mshike mshike.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huakikisha kwamba ni meenda kula chakula cha mchana au niende kufuatilia kazi ambazo niza ziada ambazo nilikuwa nazo na saa zingine niende labda kupiga simu, kujuana hali na familia na kufuatilia pia habari za mtandaoni ndiposa naporudi kazini na kuwa niko na jua nini kinachoa endelea.

Maramingi mimi hukunywa mara tatu maji kwa siku lakini wakati wa jua sana kwa sababu kuna kuwa na upungufu wa maji mwilini huwa nakunywa maji mara sita mara saba hivi kwa siku ili kuongeza idadi ya maji mwilini ambayo mepungua kwa sababu ya hali ya joto.

Kuoga kwangu mi uoga mara mbili kwa siku, asubui nikitaka kutoka na usiku wakati napoenda kulala. Ili kutoa uchovu nilio kua nao mchana. Na asubui ni ile tu kujiandaa napoenda kazini napoenda kujitengeneza katika mahali ya kazi. Ili nikaeze kua msafi, niende nikiwa mwane kunukia vye.

Napendelea shati kwa sababu shati hunisaidia sana wakati wa kazi za ofisi. Napenda katika mikutano kadha wa kadha inakupatia ile heshima. Inakufanya uonekane kuwa mtu kujieleawa mtu mwenye anafuatilia mashati. Na mtu mwenye anajua anachotaka kufanya na anachotaka kufanya na anachotaka kuendelea.

Mimi na marafiki zangu mara mingi sisi hupenda kuenda kuona mpira ama tuende tuone sanaa michezo za sanaa au saa zingine tuende tujivinjari wakati wa wikendi tuende tujivinjari kunywa viywaji kula kupiga gumzo na hata kujadiliana na kushauriana kwa mambo kadhaa.

La hasha, singependa kurudi ujana, heri tu niendelee na maisha yangu vile ilivyo kwa sababu ujana zina changamoto wake na unajua lazima wanasema ujana ni moshi tunapopita katika hali hiyo tuendelee tu na hali ambayo tunaingia kwa ingine na kwingine ndiposa ningependelea tu kubaki nisirudi nyuma.

Mimi napenda kupaka rangi sanasana katika maeneo ambayo yamejengwa ama nikitaka kubadilisha mandhari ya mahali pangu rangi ndo mimi hupendelea kupaka sana ya kubadilisha. Hali ya maisha vile ilivyo mahali hapo na kubadilisha hata mwonekano wa mahali ninapoketi.

Mandhari mazuri ambayo nishawahi ona ni kwa katika bahari ya hindi pwani ya nchi ambapo kuna maji kuna mahali kuna ile mchanga ambao watu wanacheza nao, mchanga ule mzuri, kuna hoteli safi ambazo ziko karibu hapo ili kuburudisha watu.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni ile ya wakati naam nafanya kazi katika hali ya kushauriana na kufanya sanaa na watu, hiyo ni shuguli yangu mi hunipendeza sana kwa sababu inanifanya nikuwe na mahusiano mema na wanadamu, moja kwa moja na kuongelea hali zao kwa njia iliyo ya wazi.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi, hadithi ambazo ni za historia kwa sababu mi napenda kufuatilia historia hapa na pale kujua maswala mambo yanavyo zidi kuendelea na kujinoa sana makali yangu katika maisha na kujua kuhusiana vile navo ishi.

Napendelea baridi kwa sababu baridi inafanya uwe katika njia ambayo ni ya utulivu njia ambayo hau sumbuki na joto sumbuki badilisha manamba au toketi au maeneo utafanyia kazi lakini ukiwa katika ubaridi unajua tu utavalia sweta ama utawekelea AC na itaweza kukusaidia hali ya jotu.

A mara mingi mi ucheza na watoto wangu kwa nyumba mara ya jioni kwa sababu hao ndo wale ambao ni watu walio karibu sana kwangu naporudi kutoka kazini napata nafasi ya kucheza michezo mbali mbali kama vile kucheza mpira kwa sababu nikona uwanja wa mpira kukimbia au tu tucheze tu michezo zile za ubaoni.

Timu kuu ambao naufuatilia ni timu ya chelsea ya mpira wa kandanda kule uingereza ambao ni timu ambao ni shupavu, ni mabingwa wa dunia katika hali ya mpira. Wamebeba mara mingi na wamekua na wachazaji weledi, kocha wao ni weledi. Mpira wao ni wa kusisimua na wa kupendeza sana.

Si mi si mtumizi wa maziwa so kwa sababu suezi tumia maziwa yako na yameletea madhara miengi. Ndiposa siezi kunywa, siezi hata kutumia bidhaa ambazo zimetengenzwa na zile kutoka kwenye maziwa. Kwa sababu mimi huniletea shida sana katika afya yangu. Ndiposa mimi huwa sipendelei kabisa katika maisha.

Chakula cha kigeni nishajaribu ni vyakula kutoka nchi ya ufaransa. Na kusema kweli vingi ni vizuri lakini vingi kwangu mimi kama vile pasta kwangu wazi. Hazijanikawia kuwa mzuri kwangu wala zenye radha nzuri sababu zinaniletea madhara katika afya.

Kazi nayothamini sana ni kazi ya kuongelesha watu kwa sababu mi ni msanii napenda kuongelesha watu. Napenda kukaa katika hali yao ambayo ni nzuri, hali ambayo sio ya kuumiza, sio hali ambayo ya kuelewana nao. Jinsi ni nini wanachohitaji na nini wanacho itaka katika.

Mazoezi yangu kwa wiki mimi huipiga, ama ya mwili mimi huipiga marambili kwa siku, iwe ni asubuhi na jioni, kwa kukimbia labda ama kuenda kwenye jimu, kuenda kujiongezea mazoezi kila wakati, kukimbia kila wakati na kujaribu kutengeneza afya yangu iwe salama.

Zawadi mzuri sana nisha ipokea ni ile ya simu, niliweza kupewa kabidhiwa wakati nilikuwa nimepita mtihani, nikapewa na wazazi wangu, ili kuniambia asante na kunikaribisha sana, ilikuwa jambo mzuri sana, ni ambayo imenisaidia sana kuandalea katika maisha na vitu ambazo nazofanya.